Wacha wa toto, nachagua kuligana na venye, wanajisikia, saa ingina hawana ile, hawana hawajiskii kula, sa hiyo wakati nitachagua zile, chakula wanapenda kama nyama, ama vibanzi, lakini kama ile wakati wanapenda sana kula, nitachagua chakula mzuri, kama sima, na boga za kienyeji, na githeri, saa ninalingana sasa, juu sasa kama hawataki kukula, ile chakula wanapenda, watakula sana.

Ile uamuzi mgumu sana nilifanya abao sitawahi juta kwa maisha yangu Ilikuwa kutoka katika doa ilikuwa wakati mgumu juni ilikuwa mja mzito Lakini venye niliamua igawa nilipitia magumu sana baada ya kutoka lakini baada ya sijajuta tena juni kona amani na maisha yangu imeuka kuwa mazuri sana na natamani sana kuwa hivyo.

Siku tulivu, niliofurahia sana maishani mwangu, ilikuwa ile siku nilikuwa peke yangu, nikaenda katika likizo kwa Mombasa, nikatulia sana akili, na nilikuwa nimelipiwa, nilifurahia sana juu ilikuwa likizo nzuri, akili yangu ikakuwa safi, na nikaweza sana kubadirisha maisha yangu na kukua nafikra yenye inaweza badirisha maisha yangu kwa uzuri.

Ile kitu inaanganisha vizazi inalingana sana sana inakuanga mawasiliano na kupendana katika vizazi tofauti tofauti Lakini saingine kuna kutoka kukabiliana katika vizazi inaleta matatizo na watu wote wanapoteleana na watu tena hawajijui tena katika maisha yao.

Sherehe ambayo ilikuwa ilikuwa yenye hatukuwa tumetegemea ilitokea ilikuwa kwa harusi fulani na kuna mtu mwenye anajulikana sana alikuja tulifurahia sana tulisherekea na yeye pamoja na akatupatia mda wake wote na tukakuwa na mda wa kuwa na yeye na tukafurahia sana.

Mafanikio yangu makubwa katika kupunguza bei nilinunua manguo lakini nilibidi nienda mbali kiasi ndio niweze kununua nguo bei rahisi kuliko na mahali nilikuwa karibu na mimi niliokoa kiasi kikubwa sana ju nilinunua manguo zaidi mara tatu kuliko yenye ningenunua hapa karibuni na hicho kiasi tu cha pesa kenye nilikuwa nimepangia.

Ile kifaa siwezi kukosa na ni simu, simu siwezi kukosa ina nisaidia sana kikazi na nisaidia sana katika mawasiliano na pia katika kusoma vitabu na pia katika kusoma venye kinaendelea katika dunia na ina nisaidia sana kuangalia venye kazi yangu ninafanya imefika wapi?

Ina manufaa kubwa sana kwa wanafuzi wa sasa kwa sababu inasaidia mtu kutafuta kitu yenye haiko ama kwenye labda hauna iyo kitabu lakini kwa simu unaenda utafute katika mitandao ama katika vitabu za kenye ziko kwa hizi mitadao Pia inasaidia sana mwanafunzi ajue vitu mingi sana kwa kwa simu Kuna vitu zingine hata hafai hasomeshwi kabisa na mwalimu wake Lakini akienda kwa mtadao kwa simu ataona kila kitu na ataweza kuelewa kila kitu venye inafaa.